Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu sana. Kwa sababu mimi kutembea tu si njia ya kufika sehemu fulani. Bali ni tiba ya akili na mwili. Unanisaidia kutuliza akili. Kuona maele maelezo madogo, kushukuru asili. Kama binadamu, mimi najitahidi kutenga muda wa kutembea jioni baada ya kazi. Inanisaidia kuweka mpaka kati ya muda wa kazi na muda kupumzika nyumbani.

La kwanza ni kuwa mimi huwa sifichi. Kitu cha kwanza ninachofanya ni kukiri. Badala ya kutafuta visingizio au kumtupia mtu mwingine mpira ni nasema hapa nimekosea naomba radhi. Inashangaza kuona jinsi watu wanavyokuheshimu zaidi na kukuwa mzuri kuliko unapojaribu kufunika kosa.

Ninapumzika kwa kuwachana na teknolojia. Jambo la kwanza ninalolifanya ni kuweka simu mbali na mwanga wa skrini na arifa za kira mara huchosha akiri. Hivyo mimi hupendela kuwa kwenye utulivu kwanza pia kuoga na maji ya uvunguvungu. Maji vunguvungu hunisaidia kulegeza misuli iliokaza na kunifanya nijisikie mwepesi.

Likizo yangu ya ndoto ni visiwa vya vishilishili ningependa kwenda sehemu yenye fukwe za mchanga mweupe na maji ya rangi ya blue yaliyo tuliivu sauti ya mawimbi ni tiba tosha kwa akili iliyo choka kuamka bila saa ya kengele na kunya kahawa safi huku nikiangalia jua likichomoza juu ya bahari kisha nitembee peku peku fukweni kuhisi mchanga wa baridi.

Mwezi wa maka ninaopenda ni nusu ya mwaka. Yani juni ni wakati mzuri wa kukaa kitako na kutathmini malengo niliojiwekea januari. Inanipa nafasi ya kupumua kuona nimefika wapi na kujipanga kwa nusu ya pili ya mwaka pila. Shinikizo kubwa. Pumzi ya katikati ni kipindi cha utulivu kabla ya kuanza kasi ya kuelekea mwisho wa mwaka. Kwa hivyo.

Navyolea nywele yangu baada ya wiki mbili huwa natumia mafuta ya kondisha ya conditioner ni muhimu kupaka mafuta ya asili kutumia conditioner kila ninapomaliza kuosha ili kurudisha unyevu pia huwa napunguza ncha za nywele kila baada ya miezi mitatu hadi minne ili kuzuia ncha zilizo pasuka zisizidi kuharibu nywele.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kuna amani ya kipekee inayopatikana ninapozungukwa na miti. Sauti za ndege na hewa safi ya asili kutembea msituni kunanisaidia kutulia na kutafakari mbali na kelele za mji na teknolojia. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi huku nikifurahia waombaji. Ile harufu ya ardhi yenye unyevu na majani mabichi uleta utulivu wa akili ambao ni mgumu kupata sehemu nyingine yoyote.

Nawasiliana na wafanya kazi wenzangu ya najikita katika wazi heshima na ufanisi. Huwa natumia njia kadhaa kulingana na mazingira. Kwanza mawasiliano ya ana kwa ana hii ndio njia ni nayoipenda zaidi. Hakuna kitu kinachukua nafasi ya kuketi pamoja na mfanya kazi wenzako na kujadiliana. Inasaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili. Jambo ambalo hupunguza kutoelewana. Huwa tunatumia muda wa mapumziko ya chai au chakula cha mchana kujenga uhusiano wa kijamii zaidi ya kazi tu.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Hasa ile iliopata mwanga mwingi wa asili. Hiki ndi cho chumba ambacho ni nahisi roho ya nyumba kwa sababu ni sehemu ya kukutana na familia au marafiki. Mazungumzo ya dhati, vicheko na hata mabishano ya kirafiki hutokea hapa. Ambapo maisha yamekua ya kidigitali zaidi. Sebule imebaki kwa eneo muhimu la kuungana na watu uso kwa uso. Pia ni kona yangu ninayoipenda yenye kochi laini na taa kusomea badaa ya siku ndefu napenda kuketi hapo kwa sababu ya utulivu.

Mimi nasherehekea mwaka kwa ibada na shukurani. Mwaka huanza vizuri. Kwa kuhudhuria mikesha na maombi makanisani au msikitini kumshukuru Mungu kwa mwaka uliopita na kuomba heri kwa mwaka mpya. Pia mi kusherekea kwa mikusanyiko ya familia. Hii ni fursa kutanana ndugu. Kupika vyakula maalumu na kufurahia muda wa pamoja nyumbani.